Huwa natumia kompyuta hasa kufanya, kuangalia matukio fulani fulani kwenye mitandao, natumia kompyuta pia kusoma, lakini sana sana huwa natumia kompyuta yangu kwenye masoma yangu, kuangalia miradi ambayo tutakayoitumia kwenye masomo, na pia kuangalia mambo na AI, inavyohusishana na masomo yangu.

Majira ninayopenda ni majira ya kiangazi. Na licha ya ukosefu wa maji wakati wa kiangazi. Ila napenda majira ya kiangazi kwa sababu inakupa muda mwingi wa kufanya kazi na kutia bidii. Majira haya pia nayapenda kwa sababu yanahusisha naweza kuenda baharini nikaogelee. Yanaruhusu kutendeka kwa vitu vingi bila kuharibiwa na majira mengine kama vile mvua kwa hivyo majira ya kiangazi ni majira mazuri yanapeana nafasi ya vitu kutendeka.

Rangi nayo penda ni rangi nyekundu na kisa na maana napenda rangi ni kwa sababu ya kushabikia timu ya Manchester United. Na rangi hii niliwanza kuipenda pindi tunilipoanza kushabikia Manchester United. Rangi hii inanifanya nahizi fizuri na pohiyona na hizi ni kwamba ni kukaribu na watu ambao wanaipenda Manchester United. Na pia rangi hii ni rangi ya ishara ya damu. Kwa hivyo pia napenda tu kuhuzisho na mambo ya afia nzuri na mambo ya damu.

Siku kuu huwa naisherehekea kwa mulo kwa kucheza densi. Kwa hivyo sikukuu huwa ni siku nzuri. Na huwa tunachinja mbuzi ama kuku. Na tunapika pale vyakula tofauti tofauti. Na kutokana na hiyo tunaweza kusherehekea pamoja kwa kula na pia kwa kusakata densi na marafiki zangu na familia yangu.

Huwa napenda upepo. Mimi ni mtu wa kupenda vitu ambavyo vinatokana na mazingira. Napenda upepo kwa sababu unatokana na mazingira mema, miti. Kwa hivyo upepo ambao haujaweza kuundwa na chochote kile. Huwa ni mzuri na huwa ni mzuri kwa afya. Kwenye afya. Upepo ni mzuri kwa sababu pia utasaidia mimea kuweza kukuza vyakula.

Uzoefu wa kuangalia filamu. Kitambo kidogo sikupenda kuzitazama filamu za movie kwa sababu sikupenda tuu mi nilipenda kutazama mpira michezo ya mpira kwenye televisheni. Na baada ya kukutana na marafiki wawili watatu na mpenzi tu niliweza kupata uzoefu wa kutazama video masaa mengi na uzoefu ulinishangaza sana.

Mchezaji ambaye naweza kumfahamu wa kikapu ni mchezaji Lebron James. Mchezaji huyu niliweza kumpenda baada kujua kwamba na miaka mingi kwenye kucheza vikabu. Ni mchezaji ambaye anaweza kuthamini matokeo ya mchezo. Nahizi vyema navyomwona akicheza.

Stadi yangu ya kuweza kurekebisha mambo au vitu kwa haraka ni stadi ambayo ni muhimu sana kwenye kazi yangu. Stadi hii niliweza kuiboresha baada ya kuweza kuandikwa kwenye kampuni ambayo iliweza kuhitaji kurekebisha mambo kwa njia ya haraka. Ndiposa tuweze kuendelea na kazi yetu ama kuendelea na kazi ya kutengeneza vifaa muhimu.

Napenda kusafiri na GPS kwa sababu sasa hivi tuko kwenye wakati ya ambapo teknolojia imeweza kuwa ndio inayosaidia kufanya mambo yawe rahisi kabisa. GPS huwa rahisi na inahitaji tu uwepo wa data. Ndiposa uweze kujua mahali ambapo unaweza kuenda GPS pia ina uwezo wa kuweza kuzungumza nawe kukuelezea kinagaubaga unavyoweza kuenda.

Chumba ambacho naweza kukipenda nyumbani ni chumbani mwangu. Chumba hichi nakipenda kwa sababu naweza kufanya mambo yangu kisiri na naweza kufanya kwa njia ambayo ilio tulivu. Hamna ambaye anaweza kukusumbua, ukifanya mambo yako ya kazi, ama mambo ya kimaendeleo ama mambo ya kusoma. Na vile vile shughuli ndio hizo ni mingi tunazozifanya pale kwenye chumba changu na huwa nahisi mtulivu mwenye amani wakati nimo mpale chumba.